Nilipitia kipindi kigumu ambacho nilijaribu kubeba matatizo yangu mwenyewe kimya kimya. Nilifikiria kuomba msaada ni udhaifu, lakini siku moja nilipofungua moyo wangu na kuzungumza na mtu niliyea muamini niliisi uzito ukipungua. Hapo ndipo nilijifunza kuwa nguvu ya kweli iko katika kushirikiana, kusikilizana na kusaidiana. Tukio ilo li li badilisha mtazamo wangu wa maisha, li li nifundisha kuwa binadamu si mkamilifu, lakini anaweza kuwa imara zaidi, anapokubali udhaivu wake na kujifunza kutoka kwa wengine. Tangu apo nimekua nikithamini mausiyano, huruma na mazungumuzo ya wazi.

Mvereji wa TV ninaufuata mara nyingi ni Citizen TV ninaufuatilia kwa sababu wanatoa habari kwa haraka na kwa luga inaweleweka kwa watu wakawaida. Pia vipindi vyao vya kijami na tarifa za kitaifa unisaidia kuelewa kinachoendelea njini na athari zake kwa maisha ya kila siku. Wakati mwingine wangalia NTV kwa uchambuzi wa kina zaidi asa kwenye mijadala na maswara ya elimu na mayendelewo. Kwa ujumla uchaguwa mifereji nao pita tarifa marifa na burdani yenye mana.

Kinyuwaji ninacho kipenda zaidi ni chai, na penda chai ya maziwa, enye sukare kidogo, asa ile inauchemushwa vizuri mbaka iwe na latha nzito. Mara nyingi uinywa asubui kabla ya kuanza shuguli za siku, au jioni baada ya siku ndefu ya kazi, baada ya kunywa chai naisi mwili umetulia na akili imeamuka, unipa nguvu ya kuanza siku au kupunguza uchofu wa jioni. Pia unipa mda wa kutafakari na kupumzika kidogo asa nikua nimekaa kimya au nikizungumza na mtu. Kwangu chai si kinywaji tu. Bali niseme utaratibu na faraji ya maishi ya kila siku.

Viatu ninavyo vipendelea zaidi ni vyatu ya michezo. Napenda sana aina hii ya viatu kwa sababu ni vyepesi vinasterehesha na vinaendana na shughuli nyingi za kila siku. Iwe ni kutembea umbali mrefu, kwenda kazini, au hata kutoka matembezini, sneakers, hunipa uhuru wa kusogea bila maumivu ya miguu. Napendelea viatu ambavyo vina soli laini na imara vinavyolinda nyayo vizuri na kupunguza uchovu. Pia muonekano ni muhimu kwangu. Napenda viatu vilivyo na muundo rahisi. Rangi zisizopitilia kama nyeusi nyeupe au kijivu. Kwa sababu ni rahisi kuviunganisha na mavazi tofauti. Sababu kubwa zaidi ya kupendelea viatu hivi ni faraja au ujasiri ninaoupata, ninavyo ninapovaa ninapokuwa, nimevaa viatu vinavyonitosha vizuri nahisi nipo tayari kukabiliana na siku. Bila kujali shughuli zilizo mbele yangu. Kwangu viatu si mapambo tu bali ni sehemu muhimu ya ustawi na mtindo wa maisha.

Ndiyo nimeshawahi kushiriki mashindano ingawa hayakuwa makubwa sana iikuwa mashindano ya kielimu na kijamii. Kama maswali ya darasani au mashindano ya ujuzi fulani. Nilihisi mchanganyiko wa wasiwasi na amasa. Hasa kabla ya kuanza lakini nilijifunza kuwa mashindano yanajenga ujasiri na nidhamu. Kupitia uzoefu huu nilijifunza umuhimu wa maandalizi kushirikiana na wengine na kukubali matokeo. Iwe ni kushinda au kushindwa ata pale ambapo sikushinda nilipata maharifa na uzoefu ulio nisaidia kukua. Kwangu mashindano sio ya kuhusu ushindi, mbali ni kujua zaidi na kuboresha uwezo wangu.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria unavyo vunja mipaka ya maisha ya kawaida. Hadithi hizi hunifanya nijiulize maswali, kuwaza kwa kina, na wakati mwingine hata kuangalia maisha kwa mtazamo tofauti. Kwa mfano hadithi za watu wanaopata nguvu zisizo za kawaida baada ya tukio fulani kama kuguswa na kitu cha ajabu au kuota ndoto yenye ujumbe wa siri, hunivutia sana. Kadithi kama hizi mara nyingi hunifundisha kuwa kila binadamu ana uwezo uliojificha. Ndani yake, unachohitaji ni tukio au changamoto ya kwamsha uwezo huo. Mfano mwingine ni hadithi za vijiji au misitu yenye siri ambapo kuna sauti zilizo eleweka. Watu wanapotea na kurudi wakiwa wamebadilika au viumbe wasio wakawaida. Hadithi kama hizi hunisisimua lakini pia hunifundisha tahadhari hekima na heshima kwa vitu vilivyo eleweka kirahisi.

Huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki, hasa mwishoni mwa wiki. Hiyo ni wakati ninaotenga makusudi kwa ajili ya kutulia kiroho, kutafakari maisha na kumshukuru mungu kwa yalio mema na hata changamoto nilizopitia. Wakati mwengine nikiwapo na shughuli nyingi au safari, huenda nisifike kila wiki. Lakini hujitahidi kudumisha mawasiliano ya kiroho, kupitia sala binafsi au kutafakari nikiwa nyumbani. Kwangu kuenda mahali paibala si desturi tu bali ni nafasi ya kuchipanga upya kimaadili. Kupata faraja ya moyo na kuimarisha imani.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole. hAsa kwenye simu yangu, ninaona ni njia rahisi na salama kuliko kuingiza namba ya siri kila mara. Kuguza tu kidole, kunafanya kifaa kifunguke haraka. Jambo linalo okoa muda hasa nikiwa na haraka. Napenda mfumo huu kwa sababu ni wa binafsi sana. Si rahisi mtu mwingine kutumia bila ruhusa. Pia unipa amani ya moyo nikijua taarifa zangu kama ujumbe picha utaarifa za kifedha. Ziko salama ingawa wakati mwingine mfumo unaweza kushindwa kusoma kidole. Kwa ujumla ni teknolojia inayo itegemea na kufurahia katika maisha ya kila siku.

Uwadhimisha siku yangu ya kuzaliwa kwanjia rahisi, lakini yenye maana. Sipendi sherehe kubwa sana na pendelea kutumia siku yonikiwa na watu wakaribu kama familia umarafiki wa chache. Mara nying hukutana tukizungumza tukicheka na kushukuru kwa mwaka mwingine wa uhai. Wakati mwingine ujiza wadia kitu kidogo, labda chakula ninacho kipenda. Nguo au kuchukua muda wa kupumzika na kutafakari maisha. Pia utumia siku hiyo kujiangalia upya. Kufikiria mafanikio niliopata, changamoto nilizopitia. Na malengo mapya ya mwaka unaofuata. Kwangu siku ya kuzaliwa siyo tu keki na zawadi. Bali ni wakatu wa kushukuru, tafakari na kuimarisha mausiano na wale wanao wanao ni jari.

Wakati wa mapumuziko ya mchana huwa ni kipindi cha kupumuzika na kuchaji nguvu. Mara nyingi napumzika kidogo kutoka kwenye kazi au shughuli za asubuhi nikikunywa chai au maji au kukula chakula kidogo cha mchana. Wakati mwingine huchukua muda wa kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo ili kundoa uchovu wa mwili na akili. Pia napenda kutumia muda huo kusoma kitu kidogo kuangalia taarifa za kila siku. Jambo linalonifanya nijue kinachoendelea duniani bila kushughulika na kazi moja kwa moja. Baada ya mapumziko haya nahsi nimechajiwa na tayari kuendelea na shughuliza zangu za ufanisi zaidi. Ni wakati muhimu wa kudumisha afya ya kimwili na akili.

Utotoni nilikuwa napenda sana kucheza na kuchunguza mazingira. Nilifurahia michezo ya nje kama kukimbia, pia kuruka kamba na kucheza na marafiki hadi jioni bila kuchoka michezo hiyo ilinifanya nijifunze kushirikiana kushindana kwa afya na kufurahia furaha ndogo ndogo za maisha. Nilipenda kuuliza maswali mengi na kuchifunza vitu vipya. Nilikuwa na hamu ya kujua jinzi vitu vinafanya kazi iwe ni redio, saa au vitu vidogo vya nyumbani wakati mwengine nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima au kusoma vitabu vya hadithi hasa ni vilivyokuwa na mafunzo ya kimaadili. Kwa ujumla utoto wangu ulijaa udadisi. Michezo na ndoto nyingi ambavyo vilinisaidia kukuza tabia kupenda kujifunza na kufraia maisha kwa urahisi.

Napenda mbwa zaidi kuliko paka sababu kubwa ni kwa sababu mbwa ni wanyama wa urafiki na waaminifu sana. Wanapenda kwa karibu na binadamu, wanatambua hishia zako na mara nyingi huonyesha furaha wazi wazi. Unapofika nyumbani au unapocheza nao hilo hunifanya nijisikia kupendwa na kudhaminiwa. Pia napenda mbwa kwa sababu ni walinzi wazuri. Na wanaweza kufundishwa kufanya mambo mbali mbali kama kulinda nyumba au kufuata maagizo. Kutembea na mbwa au kucheza naye hunipa pia nafasia ya kufanya mazoezi na kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo sipingi paka kabisa paka ni watulivu na wasafi na wanafaa kuwa na watu wanaopenda utulivu. Lakini kwa tabia yangu mbwa naendana zaidi na maisha yangu na upendo ninao penda kuonyesha na kupokea.

Timu ya mchezo ninayo fuata zaidi ni asenali. Nimevutiwa sana na timu hii kwa sababu ya historia yake ndefu. Mtindo wa mchezo unaovutia na wachezaji wenye vipaji vinavyo shangaza. Napenda jinzi asenali inavyo cheza mpira wa kuvutia. Wenye uthibiti mzuri wa mpira, mashambulizi ya haraka na mbinu za kitaaluma. Sinazo changanya vipaji vya wachezaji kwa usaihi. Kufuata asenali kuna nifanya na hisi mshikamano na jumuia ya mashabiki. Siku za mechi ni tofauti kabisa kama timu inashinda furaha ujaa moyo na ata kushindwa kuna fundishwa uvumilivu na matumaini mapya. Pia napenda kuchambua mechi kuangalia tik tak za kocha na kufuatilia maendeleo ya wachezaji chipukizi. Kwa ujumula kufuatilia asenali sio tu burudani bali ni changamoto ya akili. Mshikamano wa kijamii na shahuku ya michezo. Mzuri wa mpira.

Timu yangu ni navipenda zaidi ya mpira kwa wamugu ni asenali. Nimeipenda asenali kwa muda murefu kwa sababu ya historia yaki. Mutindo wa wakucheza mpira wakuvutia na falsafa ya kuamini vipaji vya wachezaaji chipukizi. Arsenali hucheza mpira wa pasi za haraka nidhamu na akili. Jambo linalo nifanya ni furaie hata mechi ngumu. Mchezaji ni naependa ni bukayo saka namkubali kwa sababu ni mchezaji mwenye bidii, mwenye nyekevu na mwenye mchango mkubwa kwa timu. Anakasi akilia mchezo na ujasiri na mara nyingi ujitokeza wakati timu inamuitaji zaidi. Anaye onyesha kuwa kazi ngumu na nidhamu inaweza kumfikisha mtu mbali. Wakati ya senari inaposhinda na isi furaha kubwa na pojivunia timu siku mzima huwa mzuri zaidi. Nikiwa na tabasamu na amasa ushindi unipa matumaini na kunikumbusha kuwa subira na imani ulipa. Hata wakati timu inapopitia nyakate ngumu badu wendelea kuyunga mkono kwa sababu kuwa shabiki wa kweli ni kusimama na timu wakati wa ushindi na wakati wa changamoto.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu janja simu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu imanisaidia kuwasiliana na familia. Marafiki na watu wa kazi wakati wote na popote kupitia simu na weza kupiga simu, kutuma ujumbe au kufanya mawasiliano ya dharura kwa urahisi. Pia natumia simu kupata taarifa, habari za kila siku, kujifunza vitu vipya na kupanga shughuli zangu, inanisaidia kusimamia muda kumbu kumbu na hata maswala ya kifedha, wakati mwingine hutumika kama kifaa cha burudani, kama kusikiliza muziki au kuangalia video, jambo, linalo punguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla simu janja si kifa acha anasa tu kwangu. Bali ni nyenzo ya msingi inayo niunganisha na dunia. Na inarahisisha maisha na kunisaidia kuwa na mpangili wa bora wa siku zangu.

Ndiyo, kama binadamu, nimeshawai kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu wenye maana sana kwangu. Nilishiriki katika shughuli za kusaidia jamii kama kutoa msaada kwa watu wenye uhitaji na kushiriki katika shughuli za usafi au uamishaji wa afya. Ingawa, haikuwa kazi ya kulipwa, nilifanya kwa moyo wangu wote na kwa sababu niliona umuhimu wake kwa jamii. Kupitia kujitolea nilijifunza huruma uvumilivu na thamani ya kutoa bila kutarajia malipo, kuona tabasamu au shukrani kutoka kwa watu niliowasaidia kulinipa furaha ya ndani na kunifanya nijione kuwa sehemu ya suluhisho katika changamoto za jamii uzoefu huo ulinifundisha kuwa hata mchango mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Na tangu hapo nimekuwa nikithamini sana kazi za kijami na kusaidia wengine pale ninapoweza.

Ndiyo, kama binadamu unapenda kucheza ngoma, hasa pale ninapokuwa uhuru na nikiwa na furaha. Si lazima iwe ngoma ya kitaalamu, hata kusongea mwili kidogo kulingana na mziki, kunanifundisha, napenda zaidi ngoma za mziki, wenye midundo mizuri kwa sababu unanipa nafasi ya kujieleza bila maneno. Nikicheza ngoma nahisi nipo huru na msongo wa mawazo unapungua. Ni njia yangu ya kuachilia mawazo, kufurahia wakati na wakati mwingine kuungana na watu wengine. Pia hunipa nguvu chanya na kunifanya nijisikie kwenye furaha na kujiamini zaidi. Kwangu kucheza ngoma si ushedadi, bali, ni burudani, na tiba, ya moyo.

Ndiyo naifadhi kitu cha thamani. Lakini si lazima kiwe cha gharama kubwa kifedha. Kitu chenye thamani zaidi kwangu ni kumbukumbu na vitu vinavyo beba hisia. Kwa mfano ninaweza kuifadhi picha za thamani. Zawadi ndogo kutoka kwa mtu wa muhimu na kitu kilicho ni kumbusha hatua fulani muhimu maishani mwangu. Vitu hivyo hunikumbusha nilipo toka. Watu walio nisaidia na safari nilio pitia kila ni kivita zama hunipa hisia ya shukurani na nguvu ya kuendelea mbele ingawa watu wengi huona thamani kwenye pesa au mali. Kwangu thamani ya kweli iko kwenye maana na hisia ni navyo ambatana na kitu.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea ni shati. Ingawa linaweza kuonekana kama zawadi ya kawaida. Lilikuwa na maana kubwa sana kwangu kwa sababu lilitolewa kwa upendo na mtu wa karibu. Lilikuwa shati nzuri, linalonitosha vizuri na rangi niliopenda. Jambo lilinionesha kuwa aliyenipa, alifahamu na kunijali. Kile ninapolivalia shati hilo nilihisi thamaniwa na kukumbukwa. Alikuwa tu vazi la kuvaa. Bali lilikuwa kumbukumbu ya uhusiano mzuri na tukio maalum. Hadi leo zawadi hiyo hunikumbusha kuwa thamani ya zawadi ya haiko haiko kwenye bei yake bali kwenye nia na hisia zinazoambatana nayo.

Bia ni nae ipenda zaidi kwa wengine ni waaminifu na uruma. Napenda watu wanao sasema ukweli hataka masi rahisi kuusikia. Kwa sababu uwaminifu ujenga mausiano imara na heshima ya kudumu. Mtu mwaminifu nipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie salama kushirikia na nae. Pia uruma nitabia muhimu sana kwangu. Napenda watu wanaoweza kujitambua katika hali ya wengine. Kusikiliza bila kuhukumu na kusaidia pale wanapoweza. Uruma huonyesha ubinadamu wakweli na ufanya dunia iwe mahali pazuri zaidi kuhishi. Kwajumu la mtu mwenye uaminifu, uruma naheshima kwa wengine univutia sana. Kwa sababu tabia hizo uleta maele wano ushirikiano na mahusiano yenye maana maishani.

Kipawa changu kikuu ni uwezo wa kufikiria kwa haraka na kutatua matatizo. Napenda kuchambua mambo kuelewa tatizo kwa kina. Kisha kuja na suluhisho zinazofaa. Kipawa hiki hunaishia tu kwenye masomo au kazi. Pia huchangia katika maisha ya kila siku. Kama kupanga ratiba, kushughulikia changamoto za kifamilia. Au kusaidia wengine kuelewa jambo fulani. Pia na kipawa cha kuelewa hisia za wengine na kushirikiana nao vizuri. Jambo linalo ni siya huruma na kuelewa. Hii hunisaidia kujenga mahusiano mazuri na kuunda mazingira ya ushirikiano. Iwe kazini, shuleni au kwenye jamii. Kwa kifupi, kipawa changu ni cha mchanganyiko wa akili, ujasiri na uwelewa wa kijamii ambacho hunitofautisha na kunisaidia kufanikisha mambo mbalimbali maishani.

Majira ninayoyapenda zaidi ni masika. Napenda masika kwa sababu hali ya hewa huwa ya wastani. Si jua kali sana wala baridi kupita kiasi. Mazingira yanakuwa ya kijani, mimea inachanua na hewa huisi safi na yenye uhai. Wakati wa masika napenda kutembea nje, kufanya matembezi asubuhi au jioni. Na wakati mwingine kukaa nje nikifurahia maandhari. Pia ni wakati mzuri wa kupanga upya maisha. Kusafisha mazingira na kuanza mipango mpya kwa sababu hali ya hewa huleta hisia za mwanzo mpya. Kihisia nasikia masika hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye matumaini na mwenye nguvu chanya. Hunipa hamasa ya kufanya kazi, kujifunza na kuwasiliana zaidi na watu. Kwangu masika ni majira ya uhai, matumaini na maendeleo.

Napendelea kutumia data ya simu zaidi ya wifi hasaa nikihitaji muunganisho wa haraka popote nilipo. Data ya simu ni naipa uhuru kwa kutumia mtandao bila kizuizi cha eneo. Si lazima nishikilie au nikaunge kwenye wifi maalumu. Napenda kutumia data ya simu kupata habari kuwasiliana na marafiki kusoma au kufanya shughuli za kazi. Hata hivyo wakati mwingine hutumia wifi pale ninapohitaji muunganisho dhabiti kwa kupakua au kutazama video zenye ubora wa juu. Lakini kwa kila siku na shughuli ndogondogo hata data ya simu ndiyo inayonifaa zaidi. Kihisia kutumia data ya simu hunifanya nijisikie huru wasiwasi mdogo na kuendelea na shughuli zangu bila kuchelewa.

Harufu ninayo penda zaidi ni harufu ya maua safi. Hasa maua kama waridi na jasmini. Harufu hio hunifanya nijiskie mtulivu mwenye furaha na nikiwa karibu na asali asili. Ni harufu ni nayo inayonirudisha kwenye hali ya utulivu na kwa wakati mwingine hunikumbusha kumbu kumbu nzuri za utoto au tukio maalum. Pia napenda harufu za chakula kinapo kuwa kikipigwa vizuri kama harufu ya chapati mpya au chai chenye viungo. Harufu hizo hunifanya nihisi njaa, furaha na mara nyingine huzidisha amasa ya kushirikiana na familia au marafiki. Kwa jumla, harufu zinazo penda ni zile zinazo ongeza hisia za amani. Furaha na kumbukumbu nzuri katika maishi yangu ya kila siku.

Napenda chakula cha haraka mara kwa mara lakini si kila wakati napenda chakula ya kiasa pale ninapokuwa na haraka unaitaji kitu raisi chakula. Vipishi vya haraka kama pizza baga na chips unipafuraa ya papo kwa hapo na mara nyingi ufanya tufuraie wakati wa marafiki na familia ya.